Baada ya mchana kuisha, mara nyingi ukamilisha kazi ndogo zilizobaki kisha hujipumzisha kidogo. Kwaanzia kupumzika majira ya saa moja au mbili usiku nikitazama televisheni au kusikiliza mziki. Sina sherehe maalumu za jioni, lakini upenda kukaa na familia au kuzungumza na marafiki. Kabla ya kulala, uoga, kuanda mambo ya siku inayofuata na kuwacha kutumia simu mapema. Imani na mwenye shukrani kwa siku ilio fita.

Ndio, nimewai kujifunza kupiga gitaa kwa kiwango cha msingi, ambapo nilijifunza code chache na kupiga nyimbo rahisi. Nilijifunza kupitia mazoezi binafsi na kutazama mafunzo, jambo lilonifanya nione kuwa kupiga gitaa kunahitaji uvumilivu, nidhamu na mazoezi ya mara kwa mara. Ingawa sikuendelea kwa muda mrefu kutokana na majukumu mengine, uzoefu huo ulikuwa kufurahisha na wa kujenga. Na ulinisaidia kuthamini zaidi mziki zanaa na ubunifu.

Napenda kutumia muda vizuri na familia yangu kwa kufanya mambo mbalimbali kama kuongea na kushirikiana. Kushiriki chakula pamoja, kutazama filamu au vipindi vya televisheni, kutembea na wakati mwingine kusafiri kwa mbuda mrefu. Shughuli hizi hunisaidia kuimarisha ukaribu, kujenga maelewano na kubadilisha mawazo. Huku zikiimarisha upendo na mshikamano. Wakati nikiwa familia, ujawa na furaha, amani na hisia ya kuthaminiwa. Jambo linalo nipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya kila siku.

Chakula cha jadi ninacho kipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji, asas kumawiki au kunde. Kwa sababu ni kitamu, chenyelishe bora na hunipa nguvu za kufanya kazi ya kila siku. Ugali hunifanya nijisikia nimeshiba vizuri, huku mboga za kienyeji zikiongeza afya na ladha ya chakula.

Wakati wa msongo wa kazi, mara nyingi huchukua mapumziko wa madogo ili kupumzika akili. Kufanya mambo kama kufanya mazoezi madogo, kupumzika kidogo, au kusikiliza mziki wa utulivu. Pia hua na mpango wa kupanga tena kazi yangu ili kuepuka mzigo kubwa na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa utulivu. Hatimaye, husaidia kupunguza msongo wa mawazo kuongeza umakini na kurahisisha kukabiliana na changamoto za kazi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi ya subuhi, hasa baada ya kupata usingizi wa kutosha. Wakati huu wa siku, macho na akili ziko makini, nguvu za mwili zipo na mawazo yanasafishwa. Jambo linalonifanya niwe na ufanisi mkubwa nipate kufanya kazi kwa umakini na kukamilisha majukumu kwa ubora wa juu.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa tuliko toka, makosa na mafanikio ya zamani na jinsi yalivyoathiri maisha ya sasa. Historia hunipanua mawazo, hunifundisha maadili muhimu na hunisaidia kufanya maamuzi bora kwa kuzingatia uzoefu wa walio tangulia.

Napenda kucheza michezo na pia kutazama michezo. Kwa sababu kila mmoja unaniletea burudani na faida tofauti. Kucheza, kuna nisaidia kuboresha afya, nguvu za mwili na kushirikiana na wenzangu. Huku kutazama, kuna nipa maarifa yangu kuhusu mikakati, machezaji na matukio ya michezo. Na pia, kunifanya nifurahie burudani pamoja na marafiki au familia.

Sherehe yangu ninayopendezwa zaidi ni sherehe za kuzaliwa, kwa sababu hunipa fursa ya kusherehekea maisha, kushirikiana na familia na marafiki na kujisikia kudhaminiwa. Sherehe hizi pia hufanya muda wa ku furaha uwe wa kipekee, ukiwa na vicheko, chakula kizuri, keki tamu na kumbukumbu nzuri zinazobaki muda mrefu.

Kila jioni kabla ya kulala, mara nyingi hupumzika na kuondoa msongo wa siku. Hufanya mambo kama kupitia kazi zilizo kamilika, kusoma kidogo, kusikiliza mziki wa utulivu, au kuandaa mambo ya kesho. Pia, kuoga au kuandaa mwili kwa kulala. Huku nikijihakikishia kuwa nimepumzika na mara nyingi hujisikia mtulivu, amani na tayari kwa usingizi mzuri.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu na makala, kutazama mafunza ya video na kufanya mazoezi ya vitendo. Pia hupenda kuuliza maswali, kujadili na wengine na kujaribu kile nilicho jifunza kwa vitendo. Kwa sababu njia hizi hunisaidia kuelewa haraka, kukumbuka vizuri na kukuza ujuzi kwa ufanisi.

Ujuzi ninaouhitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda na mawasiliano kwa sababu hunisaidia kupanga kazi kwa ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kueleza mawazo yangu wazi. Kuimarisha ujuzi huu kutanifanya nifanye kazi kwa tija zaidi nishirikiane vizuri na wengine na kufika malengwa yangu kwa urahisi.

Wikendi yangu, mara nyingi huwa ya kupumzika na kupanga upya. Jumamosi hupenda kukamilisha shughuli binafsi kama kufua, kusafisha nyumba au kufanya mazoezi kidogo. Wakati mwingine, hutoka nje kukunywa kahawa au kutembea ili kubadilisha mazingira. Jumapili kwa kawaida ni ya familia na mapumziko ambapo hukaa na wapendwa, kuzungumza au kutazama filamu. Mara nyingi, huwa na utaratibu wa kawaida unaonisaidia kupumzika zaidi kuliko kufanya mambo mengi. Weekendi, hunipa nafasi ya kutulia, kujirejeshea nguvu na kujiandaa kwa wiki mpya.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima, kusikiliza mawazo ya kila mtu na kugawanya majukumu kwa haki kulingana na uwezo. Pia, hujenga mazingira ya kuaminiana kwa kuthamini mchango wa kila mshiriki, kutatua migogoro kwa mazungumzo na kuhamasisha kufanya kazi kwa pamoja kwelekea lengo moja.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, ambapo nilihusika katika shughuli za kusaidia jamii, kama kutoa msaada, kushiriki miradi ya kijamii na kuhamasisha ushirikiano. Uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa kushirikiana, huruma na kuajibika, na ulinipa kuridhika kwa kuchangia maendeleo ya wengine na jamii kwa ujumla.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kazi mapema kuweka vipa umbele kulingana na umuhimu na kugawanya kazi katika hatua dogo zinazo weza kuthibitiwa. Pia, kuweka muda malumu wa mapumziko ili kudumisha umakini na kufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ufanisi.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tulivu na ya maana nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Mara nyingi hushiriki chakula, keki na mazungumzo ya furaha. Huku nikishukuru kwa maisha na mafanikio. Pia hupenda kuchukua muda kutafakari mwaka uliopita na kuweka malengo yangu mapya kwa mwaka unaofuata.

Napenda kununua vitu madukani karibu na nyumba yangu kwa urahisi, lakini pia mara nyingine mtandaoni ili kupata bidhaa maalumu ambazo si rahisi kupata. Kununua kuna nisaidia kulinganisha bei kuchagua bidhaa bora na kufanya ununuzi kwa urahisi na haraka. Huku pia ni kifurahia uzoefu wa uchunguzi na uamuzi wanini kinachofa.

Ninajenga uhusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwasiliana kwa heshima, kusikiliza mawazo yao na kushirikiana kikamilifu katika kazi za pamoja. Pia huthamini mchango wa kila mmoja kusaidia pale panapohitajika na kushirikiana kwa njia ushirikiano, uaminifu na mazungumzo ya wazi. Jambo nilaloongeza urafiki, kuaminiana na matokeo bora kazini.

Kumbukumbu ya kutisha niliokumbuka ni kusafiri wakati wa dhoruba kubwa ya mvua, ambapo barabara zilikua na changamoto na hali ya hewa ilinifanya njisikie wasiwasi na hatari. Hata hivyo, Tukio Hilo lilinifundisha kuwa makini kuzingatia usalama na kuthamini maisha. Jambo lilonisa umuhimu wa tahadhari katika hali zizizo za kawaida.

Ninapo fanya kazi ya ushirikiano na wengine, huanza kwa kuelewa majukumu ya kila mshiriki na kuweka malengo yao pamoja. Huongoza na kushirikiana kwa heshima, kusikiliza mawazo ya kila mtu na kutoa msaada pale panapo itajika. Pia, uhakikisha mawasiliano ya wazi, kugawanya kazi kwa usawa na kushughulikia changamoto kwa pamoja. Jambo linalo saidia kufanikisha kazi kwa ufanisi na kuimarisha uhusiano watimu.

Kutazama kutoka dirisha mwangu, mara nyingi ninaona miti yenye majani, ya kijani, baadhi ya majengo, barabara za jirani, na watu wakipita. Napenda kutazama asubuhi au mapema mchana, wakati mwanga wa jua unapoanza kuangaza na kila kitu kiko mtulivu. Nje hubadilika kulingana msimu, kama vile majani kubadilika rangi, mvua au jua kubadilisha muonekano wa mazingira, na wingi wa watu kwenye barabara. Nikitazama kutoka dirisha, hujistia mtulivu, mwenye amani na mara nyingine huchochoa kufikiria au kupata msukumo wa mawazo mapya.

Mafanikio ni nayo thamini kazini ni kufanikisha miradi nilio pangiwa, kukamilisha majukumu kwa wakati na kutoa matokeo bora ya nayo thaminiwa na wenzangu na wasimamizi. Pia ni na thamini pale ninapoweza kushirikiana kikamilifu na timu, kuboresha ujuzi wangu na kushugulikia changamoto kwa ubunifu kwani yote haya hunipa kuridhika, kujiamini na motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi mawasiliano na kujifunza. Kwa kazi, hutumia kuandika ripoti, kutengeneza nyaraka na kufanya uchambuzi wa data. Kwa mawasiliano, hutumia kutuma barua pepe, kuungana na wenzangu na kushirikiana na kwenye miradi. Pia, hutumia kompita kusoma, kujifunza ujuzi mpia na kufurahia burudani kama video au mziki. Jambo linaloongeza ufanisi na urahisi katika maisha ya kila siku.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini kwa kusimamia au kushirikiana kwenye miradi inayohitaji kupanga, kutatua matatizo na kuongoza timu. Napenda kwa sababu linanipa fursa ya kutumia ujuzi wangu kikamilifu, kuonyesha ubunifu na kuona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo. Jambo linalonifanya nijisikie kuridhika na motisha wa kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Ninashugulikia makosa kazini kwa kutazama tatizo kwa utulivu, kuchambua kilicho sababisha kosa na kubaini suluhisho linalo faa. Pia, wasiliana kwa uwazi na wenzangu au wasimamizi ili kurekebisha kosa kwa pamoja, kujifunza kutoka na makosa na kuwakikisha hayarudiwi tena. Njia hii, hunisaidia kuimarisha ufanisi, kuendelez uhusiano mzuri kazini na kukuza maadili ya uwajibikaji.

Nina andaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa muhimu kupanga hoja kwa mpangilio unaofaa na kuandika kwa uwazi na kwa utaratibu. Baada ya hapo, hupitia ripoti hiyo kuhakikisha hakuna makosa ya kihesabati au kisarufi, na mara nyingine huionyesha kwa wenzangu au wasimamizi kwa maoni na uthibitisho. Njia hii, husaidia kuhakikisha ripoti inerereka vizuri, inaonyesha matokeo sahihi na inaweza kutumika kwa ufanisi.

Ningependa kujifunza kijerumani kwa sababu ni lugha yenye utajiri wa utamaduni na inafungulia fursa za kielimu na kazi na pia usaidia kuwasiliana na watu wa taifa tofauti. Kujifunza lugha hii kunanisaidia kupanua mtazamo wangu, kuboresha ujuzi wa mawasiliano na kufurahia fasihi na tamaduni za kijerumani.

NInafanya mazoezi ya mwili kila siku au angalau maranne au tano kwa wiki. Kulinganana ratiba yangu. Mazoezi haya hujumuisha kutembea, kukimbia na kufanya mazoezi ya nguvu ndogo. Na hunisaidia kuboresha afya, kuongeza nguvu za mwili na kuondoa msongowa mawazo. Pia, huniwezesha kujisikia mchangamfu na mwenyemotisha katika shughuli za siku.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile ya kusimamia miradi au kufanya majukumu yanayo itaji mipangilio na uamuzi makini. Kwa sababu hunipa fursa ya kuonyesha ujuzi wangu, kuunda suluhisho za ubunifu na kuona matokeo ya jitihada yangu. Kazi kama hii hunifraisha nijisikie kuridhika, kudhaminiwa na kua na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Wakati umeme unapokatika, hujaribu kubaki mtulivu na kuendeleza shughuli zangu kwa njia mbadala. Hii inaweza kuwa kutumia tas ya vibiriti, kufanya kazi zisizo tegemea umeme, kusoma vitabu au kuzungumza na familia na marafiki. Pia, huchukua nafasi ya kupumzika kidogo kupanga mambo ya siku inayofuata na kuthamini muda bila teknolojia. Jambo linalonifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani.

Napenda sana sanaa ya ubunifu wa kisasa, hasa ile inayochanganya rangi, ujumbe wa kijamii na teknolojia. Pia, huvutiwa na sanaa ya michoro na graphic design kwa sababu vinaonyesha mawazo kwa jinsi, inayopendeza, rahisi na enye nguvu. Kwa ujumla, napenda sanaa inayosimulia hadithi au kuamsha hisia, iwe ya ajadi au ya kidigitali.

Ndio, napenda mziki wa jadi kwa sababu unakisi utamaduni, historia na maadili ya jamii. Unifanya nijisikie karibu na mizizi yangu. Nijifunze desturi mbalimbali na kupumzika huku nikifurahia ala na sauti za asili. Zinazo beba ujumbe wenye maana.

Muziki ninao usikiliza mara nyingi ni mziki wakisasa unaochanganya midundo ya pop, R&B na baadhi ya nyimbo za ki-digitali. Huy mziki hunipafuraha, motisha na huthibitisha hisia zangu. Mara nyingine hunisaidia kupumzika au kuzingatia kazi zangu kwa umakini. Pia napenda kusikiliza mziki wajadi wakati napumzika ili kuhimiza utulivu na kumbukumbu za utamaduni.